Ndiyo, mimi ni mtumiaji mzuri sana wa mtandao ya kijamii katika maisha yangu ya kila siku. Maramingi, mimi hutumia programu kama WhatsApp kwa ajili ya mawasiliano ya haraka na marafiki zangu na familia. Pia, napenda kutumia Instagram na TikTok ili kuona picture na video fupi za kufurahisha zinazoendelea duniani kote. Mtandao hii inasaidia kupata habari mpya na pia kujifunza vitu mbalimbali kwa urahisi. Ingawa inachukua muda mwingi naona kuwa ni sehemu muhimu sana ya teknolojia kwa sasa.

Habari, leo nataka kuelezea hali ya hewa ya hapa ninapoishi. Kwa kweli, leo kuna jua kali sana na anga linaonekana kuwa safi bila mawingu mengi. Kwa sababu ya jua hili nahisi joto kiasi, hivyo naamua kuvaa nguo nyepesi kama fulana na kaptura, ili nisinune joto sana. Binafsi, napenda sana hali ya hewa ya jua kwa sababu inanipa nguvu ya kufanya kazi zangu za nje katika hali hii ya hewa, mpango wangu ni kuenda kutembea kidogo jioni au labda kutana na rafiki zangu tukanywe kinywaji baridi ili kupooza mwili ni siku nzuri sana ya kuwa nje na kufurahia mwanga wa jua.

Kumbukumbu yangu nzuri zaidi ya utotoni ni wakati tulipokuwa tukienda kijijini kutembelea bibi yangu wakati wakati wa likizo ya shule. Nakumbuka jinsi mimi na binamu zangu tulivyokuwa tukicheza nje siku nzima, tukipanda mti na kucheza michezo ya kitamaduni pia, nakumbuka harufu ya chakula kitamu ambacho bibi alikuwa anatupikia kwenye jiko la kuni. Nyakati hizo zilikua za furaha sana kwa sababu tulikuwa na amani na upendo mwingi wa kifamilia. Kila nikikumbuka siku hizo huwa na tabasamu kwa sababu zilikua rahisi na zenye maana sana.

Ndiyo, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea mara katha katika maisha yangu. Na kumbuka mwaka mmoja uliopita nilijitolea kwenye kituo cha watoto ya mayatima katika mji wetu. Kazi yangu ilikuwa kusaidia watoto kusoma vitabu na pia kuwasaidia walimu kuandaa chakula cha mchana. Kujitolea kulilifanya nijisikie mwenye furaha sana kwa sababu nilijua namsaidia mtu mwingine bila kutarajia malipo. Naamini kuwa kazi ya kujitolea ni muhimu kwa sababu zinatusaidia kujifunza huruma na unyenyekevu. Na pia zinajenga jamii yetu kuwa bora zaidi.